Rangi yako ya kupendezwa ni ipi? Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ya samawati. Rangi ile ni rangi ambayo huonekana ya kupendeza kwa macho. Na pia ndio rangi ya mawingu. Na rangi ile pia ina maana kwangu. Na pia nimeipaka katika kuta zangu za chumba changu cha kulala.

Unapata habari wapi? Unapata habari kutoka kwa mitandao ya kijamii kama vile Opera News kwa kuwa ni ngumu kupata habari kutoka kwa magazeti au kwa njia zinginezi. Kwa hivyo napendelea kupata habari kutoka kwa mitandao ya kijamii kwa kuwa kupata kwa muda sawa na ni habari timilifu.

Una mausiano gani na wazee wako. Nina mahusiano mazuri kwa kuwa wazee wangu nawapa heshima inayofaa. Na pia nawasikiliza. Na pia kuwapenda vile inafaa. Na pia kuwaangalia. Na kuwatunza vizuri, kwa kuwa na mahusiano mema nao ndio.

Una shugulikia muda vipi kazini? Muda pale kazini hushughulikia kwaa kwa kuu kutengeza ratiba ambayo yanisaidia kufuata siku yangu aah. Ratiba ambayo inaniwezesha kufanya mambo vizuri. Ratiba mzuri tu i pale kazi ni nafuata.

Una jifuraisha vipi wakati wa furaha. Na nje marafiki zangu. Tuna cheza michezo. Tuna kimbia. Ndio. Kwa hivyo, tunaenda nje kujifuraisha na wenzangu. Na kukula, na kunywa pamoja. Tuna kunywa mvinyo. Ndio ndo tunachofanya.